Napenda kufanya mambo mengi ya kufurahisha na pengine familia yangu kwa sababu inanipa furaha ya moyo na hisia ya kuwa salama. Familia ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwanza napenda sana kukaa na familia yangu, tukizungumza mazungumzo, utusaidia kuelewa, zaidi na kushiriki mawazo, changamoto na hata furaha zetu za kila siku. Pia kula chakula pamoja na familia wakati wa chakula hutupa nafasi ya kuungana na kufurahia chakula kilicho andaliwa kwa upendo. Pia huwa napenda kupika na familia yangu kwa sababu tukipika kwa pamoja, huwa tunafurahia, jinzi, tutapika chakula tofauti tofauti i kule jikoni, tukiwa na kicheko ambacho, kinatu unganisha kwa pamoja, tunapopika, vyakula tofauti tofauti hata kujifunza jinsi pengine ya kupika chakula kipya ambacho pengine hatujawahi kupika. Napenda kuangalia televisheni au mara nyingine filamu na familia yangu kutazama vipindi na filamu tofauti tofauti ambazo zimetokea pengine za hivi maajuzi ambazo hatukuwa tushawahi. Angalia sasa tukiwa kwa pamoja, tukiziona, tunafurahia sana, tukiona pengine filamu mpya ambayo imetokea. Pia kucheka na kufanya mzaha na familia yangu kicheko huondoa pengine pressure na pengine stress ambayo imekua ikitukumba kupitia maisha haya ya kila siku. Ata kusafiri na familia yangu kuenda sehemu tofauti tofauti kama mbuga la wanyama, kuenda kujinafasi, kuona wanyama tofauti tofauti, ambao wako kule, kufurahia, kutembea pamoja, kuzuru, ile mbuga la wanyama tukishuhudia jinsi maumbile ya mungu ni ya maajabu na vile kuna wanyama tofauti tofauti. Wengine ambao hawpatikani mahali kwingine ila ni kwa mbuga ya wanyama peke yake. Pia kuenda matembezi na familia yangu, hasa seehmu, zenye mazingira mazuri, kutembea pamoja, hutusaidia kupumzisha na kuimarisha afya yetu. Hata kama tuko na msongo wa mawazo mara mingi huwa tunapunguza kwa kiwango kikubwa sana. Tukitembea kwa pamoja na hata tukiona mazuri ambayo mungu ameweka hapa duniani. Pengine kuenda kwa mlima juu kwa pamoja, tukikwea mlima, tukipanda juu, inatusaidia sana kuweka familia yetu pamoja. Maramingi pia huwa tuna sherehekea siku kuu na familia yangu, siku kuu huleta furaha na hutukumbusha umuhimu wa kukaa pamoja. Na tukikaa pamoja hivyo huwa tunakua na malengo ambayo tunaweka chini na maono zetu tukihakikisha kuwa yale yote ambayo tulikua tumeweka chini tumeyatimiza au ama bado na kama bado tutafanya nini kuhakikisha tunatimiza yale malengo yetu. Na maramingi nimekua nikiketi chini na familia yangu tukipewa hadithi na nyanya yangu na babu wangu ambapo anatupea historia jinsi familia yetu ilianza. Watu wagani ambao walikuwepo kwa familia yetu kule nyuma na walikuwa wanakaa na sisi kivipi. Hivyo unaeza pata historia ya jinsi familia yetu ilianza. Hapo tunajua mambo ya babu na nyanya vile walikuwa wanaishi na vile walikuwa wana endesha maisha yao kule kitambo. Pia mara mingi huwa tunacheza kwa pamoja, tunacheza michezo tofauti tofauti kama pengine watoto wadogo wamekuja wakati wa siku kuu, wanakutana, wanacheza kwa pamoja ambapo, huwa inasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo, na hata kutuunganisha kwa pamoja ambapo, watoto watakuwa wakicheza sisi, tukipiga hadithi. Na napenda pia kusali au kushiriki mambo ya kiroho na familia yangu hii hutujenga kiimani na kuleta karibu zaidi sisi wote ambapo tuna keti pamoja tunaeleza na mambo ya kiroho na tunaeleza shida zetu zinaeza kutatulika kwa njia ya maombi. Napenda kupanga hata mipango ya baadaye na familia yangu hapo ndipo tunaweza weka chini malengo yetu kwa.

Mimi huwa napenda kula wali maramingi sana kwa sababu wali ni moja hapa ya chakula mbacho ni kiepesi na ukipatilia madili ya madaktari nata wale ambao mesomea lishebora wanasema asibui yapaswa ukule chakula nzito alafu mchana ukule chakula mbacho sikizito sana bali kiwe kati si kizito na kiepesi chepesi. Sasa mimi kwangu wanapenda kula wali kwa kivitoheo tafautafauti kama vile nyama ama wali kwa pengine maharagwe. Na vitoheo tafautafauti kwa sababu uwa haikui na ule uzito. Ninapenda wali kwa sababu ni raisi kupatikana na kuandaliwa katika maeneo mengi. Wali ni chakula cha kawaida cha mchana. Wali uchanganyikana vizuri na vyakula vingine kama maharagwe ndengu. Ara nyama, hii unifanya nipate mulo kamili. Napenda kula wali na maharagwe mchana kwa sababu ni chakula chenye proteini na unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Mara nyingine mimi hula wali kwa mboga kama pengine mboga za majani kama sukuma wiki ama mboga zingine tofauti tofauti ndipoza unisaidia kuwa na afya ilio njema. Na wali kwa hakika na kuku ni chakula ni nacho kula mara nyingi mchana aswa ninapokuwa na muda kupumzika. Napenda wali kwa sababu unipa mguvu ya kazi na mchana kutuwa uwa naweza kufanya vitu vyangu vyema zaidi kwasababu niko na guvu ya kupiga kazi. Alafu wakati mwingine wali uwa nala na samaki na samaki unipa virutubisho muhimu kama omega tatu. Alafu wali unifanya nijisikie nimerithika baada ya kula si raisi kuhisi jaa na nanapenda wali kwa sababu unaweza kubadilisha labda ya kwa kubadilisha mchuzi unao tumika lakini wali ni chakula kinacho liwa na watu wengi sana hivyo unifanya nijiskie sehemu ya jamii kwa kweli wakati mwingine hula wali wa kukaanga mchana hii unipa lada tofauti ya kutia. Na kumi nambili wali ni raisi kubeba hata ninavi. Ninapo kuenda kazini na hata shuleni. Na mimi nikiwa shuleni likuwa napenda wali kwa sababu uchoki haraka. Waweza kukula maranyingi bila kuchoshwa. Na nyingine ni wali unisaidia kwa kweli kabisa na ata unisaidia kwa hakikisha mambo yangu ya njaa yamemalizwa kabisa. Na nyingine ni mara nyingi mimi hula wali nandizi hau biazi kama mchanganyiko wa chakula. Wali unikumbusha chakula cha nyumbani na upepu. Na saba napenda wali kwa sababu hata ni kila kidogo unipa nguvu ya kutosha. Na mara nyingine mimi wali huwa nakula mchana kwa sababu kuna unafuu. Na kuna uraisi wakupata ile wali kwa wakati kama unataka pengine kuhichamusha. Kwako inakuwa raisi sana kuhichamusha natakuieke ikuwe tayari. Kwa ujumula wali ndio chakula ni nacho kula mara nyingi mchana kwa sababu unipa nguvu afya na uraisi. Katika maisha ya kila siku ambapo naeza kufanyiaa shuguli ya wali kuhakikisha kila kitu nakieka sahi kama afya kama kushikadoria. Pengine hiyo yote huwa inanisaidia katika kupanya mwili wangu, huwe mzuri na nisipate magonjwa ya kila siku yakipelekwa hospitalini kwa sababu pengine ya.